Naam, swali mzuri, napenda hadithi za ajabu. Inategemea ni hajabu kwa kiasi, kipi ama ni kwa upande upi ambao hadithi inasimuliwa. Lakini kwa kweli, kusema tu kweli ya hadithi za hajabu zinapendeza, zinaleta msisimuo na nazienzi.

Naam ni swali mwafaka. Tabia gani za watu zinachukiza? Tabia ni mingi za watu ambazo zinachukiza. Kuna tabia ya wizi kwa kweli huwa inachukiza. Kuna tabia ya kutowa heshimu wenzako kwa kweli inachukiza. Kuna tabia ya ulafi kwa kweli inachukiza.

Naam napenda kupanda milima kwa sababu katika kule kupanda milima inanipea nafasi bora ya kuchangamsha kujichangamusha pia kufanyisha mwili mazoezi ambao ni muhimu katika ukuaji bora wa sehemu tofauti tofauti za mwili.

Napenda kutembea katika sehemu za wanyama, hasaa mbuga za wanyama, ni sehemu ambazo zinanifurahisha sana, kuenda kupatana na wanyama pori, napenda kujifunza pia kutokana na vitendo ambavyo wale wanyama wanapenda kuvitenda. Na ni nini huwa wanyama wanafanya katika.

Naam inategemea ni vitu ni swali mzuri ambayo inaulize napenda kununuwa vitu wapi Inategemea ni vitu vya aina gani ni kuna vitu tofauti katika nyumba ambazo zinuliwa mahali tofauti tofauti kama ni za kupika wanapenda kununuwa sokoni mahali ambapo vitu vi wazi kama ni vitu.

Naam, ni swali bora zaidi ambalo inauliza kuhusu ni filamu gani ngependa kushiriki. Ningependa kushiriki filamu za action, huwa nazipenda sana Mara ya kwanza nilipo ona nilikuwa darasa la pili na aliyeniletea filamu ni binamu yangu na ngependa kuyona tena.

Naamu ni sole mbora ambao inauliza uwa na shugulikia wateja vipi Uwa na shugulikia wateja wangu kulingana na maitaji ya kila mteja wateja tofauti uwa na maitaji tofauti Kwa hivyo kila mteja uwa na mshugulikia kwa jinsi na viofa. Natumia lugha ambao inafaa kwa kila mteja na mshugulikia hadia anaporithika aam.

Naam ni swali bora zaidi ambayo inauliza kwamba hua napenda kuamuka na jua hau kulala mapema Ningesema kwa sababu ya kazi zile zangu huwa nazifanya zingine za usiku huwa inabidi wakati mwingine najipata naamuka na jua na si ati ni kwa kupenda kwangu Ila najipata kwa sababu ya zile shuguli nimezifanya usiku usiku mzima Kwa hivyo, ningependa kujibu ile swali kwa kusema huwa najipata na mka na jua kwa mara mingi.

Naam, ni swali mzuri ambayo inauliza kwamba huwa napenda kupiga chombo cha mziki. Naam, ningependa kusema huwa napenda kupiga viombo, baadhi ya viombo si vyote ila si vyote. Bali viombo vingine vya mziki huwa napenda kuvipiga. Huwa inaleta msisimuko katika mwili wangu na na inafanya nifurahie nafsi yangu inapata kuwa na furaha. Naam.

Naam kwa kweli hili ni swali ambao nimelipenda zaidi na ningependa kujifunza wa baadhi ya vitu mi nyingi sana katika ulimwengu tunapoishi Ningependa sana huwa napenda kukua rubani napenda kwa kweli napenda kuendesha ndege lakini sijapata ule ule kueza kujifunza Kwa sababu sijaenda shule ya kuenda kujifunza uendeshaji wa ndege ambao ninge kuwa rubaini Ningependa pia kujitosa katika ulimwengu wa ki kibiashara Ningependa kupata mtaji Ndiyoposa niweze kujinufahisha katika ila sekta ya biashara zile za kufanya biashara katika kutoka nchi moja hadi nchi nyingine Naam swali mzuri zaidi.

Naam, ni swali bora zaidi ambao inauliza ni usherehe geni ningependa kumpa mtu mwingine. Ningependa kusema watu ni tofauti na ushauri ningempa mwenzangu ama mtu mwingine, unalingana na mambo ama changamato anazozipitia katika maisha. Ningependa kusema, vile tulivyo tabaka tofauti katika jamii, kuna watu walio kuwa na shida fulani na shida ya mtu fulani ama mtu mmoja Si shida ambao mwenzake anyopitia, na ndiposa nasema ushauri ningempa mtu mwingine kama ni mwanarika, ni aweze kutia fora katika maisha yake, Ndiposa awe na kesho yake iweze kuwa ile ya kupendeza kama ni wazazi ningewapa ushauri ya kwamba wachunge watoto wao, kama ni wanandoa, wavumiliane wazidi kupendana katika ndoa zao kama ni watu kama walio, wanaotafuta kazi ningewaambia wasife moyo wajikaze Wazidi kujitia nguvu, wazidi kutia fora, wazidi kujikakamua Ndiposa waweze kufanikiwa, Asante sana.

Naam, ni swali mzuri ambao inauliza kwamba uanatumia mitandao ya kijamii Ningependa kujibu niseme katika ulimwengu wa kisasa ni lazima ama na jipata atakama staki nashurutishwa na mambo nafanya kazi zangu mingi hua natumia mitandao ya kijamii kama ule wa Facebook, kama ule wa Twitter kama uwa niko katika mitandao karibu yote ya jamii Namu swali bora.

Naam, niswali mzuri, nauliza ni nini ningependa kununua zaidi Nikona vitu baadhi ya vitu mingi sana, vitu nyingi sana ningependa kununua Iki wemo ndege, ningependa kununua pia meli, ningependa kununua bahafi ya magari bora zaidi ningependa vitu mingi ambazo niko nazo kwa akili Naam.

Naam, ni swali bora zaidi ambao nauliza uwa nalinda faraga ama siri zangu kivipi mitandao. Ningependa kusema mtandao ni uko na ule uwazi. Na kama sitaki mambo yangu ya faragani yajulikani basi siwezi tegemia pangu fulani pale kwenye mtandao nilindie siri zangu. Siri zangu uwa siziwike kwenye mitandao. Kwa sababu kama ni za faraga basi azifai kuwekwa kwa mitandao Kwa hivyo mimi uwa siweki mambo yangu ya faraga mitandaoni.

Naam ni swalibora ambao inauliza kwamba kuwa nishai safiri mahali pazuri. Ningependa kusema naam nime safiri mahali kuingi sana ambao ni kuzuri na ni jambo linalofurahisha zahidi nafsi ambapo naposafiri mahali pazuri. Naam.

Naam, napenda swali ambayo inauliza napenda mikutano inagani. Mikutano ninayo ipenda zaidi ni wa mashaji wa kuhusu mbinu za kutangamana katika jamii na sana mikutano ya kisiasa na pia mikutano ya.

Naam Mimi uwa napiga kura nimekua nikifanya zohezi mzima ya kupiga kura na jambo ambalo linaninfuraisha ni jambo la kidemokrasia ni jambo ambalo uwa nalifanya bahada ya miaka tano ambayo tuwa tunapiga kura naam.

Ni swali mzuri ambao linauliza huwa nafanya marafiki wapya vipi marafiki kufanya urafiki na binadamu yeyote ama mtu yeyote ni jambo ambalo uwa linajileta yenyewe ambao unapo tangamana na mtu kwa muda fulani Muna pata mko na matendo ambayo yanatangamana Munafanya vitu kwa ukaribu mno ambapo urafiki unaanza kujengeka muda unapo zidi kusonga na swali njema.

Naam, ni swali mzuri ambayo inauliza napenda wanyama wa aina gani. Ningependa kusema wanyama, napenda wanyama pori, napenda wanyama tunaokaa na wao, tunawafuga kwa nyumba zetu ambao tunakaa na wao kama vile paka mbwa na wengineo. Wanyama wote huwa nawaenzi huwa ni muhimu katika nyumba yeyote na pia wanyama pori huwa natembea katika mbuga za wanyama tofauti Nazidi kuwaona kukaa, kutazama na kujifunza mengi Toka jinsi wanavyokula, wanavyohishi na wanaokaa na wao wanyama kwenye mbuga zao.Naam, swali mzuri.

Naamu, swali yenyewe ni mzuri na uliza ningependa kutembelea nchi gani, ningependa kusema ningependa kutembelea ya merekani ni nchi ambayo naitamani mno kwa sababu wengi wale na wafanya kazi wanotoka mahali humo na ikumbuka kwa sababu ni nchi imepiga hatua kimaendeleo katika katika nyadhifa mbali mbali, katika mitandao imejipanua Ningependa kuona vile nchi ambao imepanuka kimiundu misingi na kwa kweli safari yenyewe kwa sababu ni mahali ni mbali kutoka mahali niko Ninaposafiri nigefurahia sana na pia nigependa kuona nikivuka bahari na nigefurahia sana kufika mahala pale.

Naam, ni swali mzuri, nauliza kwamba nimeshai shiriki mashindano. Ningependa kusema nimeshiriki mashindano mbali mbali kutoka michezo ya kandanda, michezo ya rugby, nimeshiriki katika mashindano pia ya kimasomo. Kwa hivo, ningependa kusema nimeshiriki mashindano mengi sana. Ni njambo ambalo wali na nifraisha mno.

Ningependa kusema huwa na ni swali mzuri, huwa na amka mapema wakati mwingine najipata, nimeamka mapema kujitayarisha. Ndiposa ni kuwe na wakati mwema kujitayarishia siku na niweze kuweka mikakati kabambe ya kuweza kupambana na shugli za siku, zinazo ningoja, zinazo na kujipanga, kujitayarisha kwa siku naam ni swali njema.

Naam, ni swali mzuri, ambayo inauliza na uwa natumia muda gani mitandaoni kwa siku Kwa sababu kazi zangu mingi ziko pale kwa mitandao mtandaoni na wateja wangu wengi wako pale kwa mitandao wanatumia karibu masaa saa kumi na mbili tu saa kumi na tano Kwa kwa ningependa kusema tuseme saa kumi na tano hivi kwa siku Naamu.

Naam, ni swali mzuri ambao nauliza kuwa napenda kutembea msituni Naam, napenda kutembea msituni, kujitazamia mandhari ya pale msituni penda pia kupata hewa safi inayopatikana kwenye msitu pia kutangamana na wanyama, wanaoishi msituni na pia kutazama kuona viumbe tofauti ni jambo ambao huwa linafurahishawa yangu mno Naam.

Naam, ni swali mzuri ambayo ninauliza kwamba kuwa napenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Inategemea mahali niko kwa sasa huwa napenda kutumia kompyuta sana kuliko mkono. Ni swali mzuri sana. Naam, kwa sababu kompyuta ni kifaa ambacho kinaweza kuhifadhi kwa wakati mwingi na hakiwezi kuharibika kama vile karatasi ama kutumia mikono kuandika. Wanapenda kuandika kutumia kompyuta. Naamu.

Na'am, ni swali mzuri inauliza huwa napenda kufanya kazi nyumbani. Na'am huwa napenda kufanya kazi nyumbani hasa kazi za kusafisha. Ambao nahakikisha nimedumisha usafi kwenye nyumba. Kwa hivyo kazi za nyumbani huwa nazipenda kuzifanya, na'am ni swali mzuri.

Naam, ni swali mzuri ambao inauliza huwa nashiriki vipi katika jamii yangu. Huwa nashiriki katika uamasishaji wa ubora wa kutunza mazingira. Pia nafanya uamasishaji umuhimu wa kuchangia kidemokrasia kama vile kupiga kura. Na pia nahusika katika uamasishaji kuhusu ubora wa kuwa na afya katika jamii, naam.

Ni swali mzuri naam huwa ninashambuliaje tatizo kazini. Inategemea ni tatizo la aina gani. Kuna tatizo ambayo inapotokea inahitaji mimi kukaa na wakubwa kazini ama walio na cheo cha chini, cha juu, wote katika pale mahali pa kazi. Tunatangamana, tunashirikiana, tunasuluhisha tunakuja kupata. Chanzo cha tatizo na tunapata sulu. Ni gani tunamwelekeo upi tutakao uchukulia kupamba na tatizo lenyewe, naam.

Maamu ni swali mzuri, inategemea ni muda wa mwisho huwa na shugulikia muda wa mwisho kivipi ni swali mzuri, lakini ni swali ambao haija haijatoa mwelekeo ni muda wa mwisho wakufanya nini Wakutoka kazini, wakufanya usafi waku ni muda hupi ya haswa tunao zungumzia muda hupi wa mwisho huwa inategemea, ndiposa ni peane jibu mwafaka kulingana na muda hupi huo wa mwisho tunao zungumzia mahala hapa.

Naam, ni swali mzuri ambalo linauliza huwa nawakaribisha wafanyakazi wapya vipi. Nafikiri ni swali mzuri ambayo linahusihana na vile navyokaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya kuonyesha na kuwatangamanisha na wafanyikazi wale wengine. Naam.

Kuna kipindi cha televisheni ambacho huwa kinachezwa, kinaitwa "Ayana", nakipenda sana, nakienzi, nakipenda kina mafunzo mengi katika jamii, kina leta ule uwiano, kinaleta familia pamoja, kinazidi kutangamisha watu wa ukoo na jamii na wa tabaka mbali mbali.

Na fikiri mboga nazo penda ni zile za kienyeji, hasa zile za murenda na mboga za skumawiki na spinachi nazipenda zaidi huwa ziko na rutuba katika mwili na zinapea mwili nguvu kweli.

Naam, ni swali zuri, huwa niko na mahusiano gani na wazee wangu?.Ningependa kusema uhusiano wangu na wazee wangu uko shwari kabisa ni uhusiano bora, ni wakujengana, ni uhusiano ambao wananipa mawaidha na mimi nawasikiliza na ni uhusiano ningependa kusema ni wa muhimu sana katika maisha yangu Naam.

Naam, hua napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ile jambo huwawali nipa mwili wangu kufanya mazoezi na nitia nguvu, inafanya viungo vya mwili vipate nguvu na nikuwe niko na nguvu katika viungo vyangu vyote na hua napenda sana kutembea kwa miguu, naam.

Ningependa kusema ni swali bora zaidi kuuliza wanapata barua pepe mara ngapi kwa siku. Ningependa kusema kwa siku sana ure wakati nafanya kazi wanapata tuseme barua pepe kama tatu hivi kwa siku za kikazi lakini.

Naam ni swali mzuri ambayo inauliza ni kuhusu michezo ninayopenda kutazama. Ningependa kusema mchezo ninayopenda kutazama ni ule wa kandanda. Ni mchezo ambao na naupenda kutazama kwa sababu unanikumbusha maisha yangu ya hapo awali. Na kuna mchezo nishawai kutazama ambao ulikuwa kushangaza mno. Ulikuwa wachezaji waliweza kushindwa pale kwa uwanja Wakakuwa na vitukonmingi sana na ni mchezo ambao sitawai usahau na penda kutazamia nikiwa kwa nyumba ama kwenye klabu na marafiki wenzangu na hua hulaleta hisia bora zaidi Unanikumbusha maisha yangu ya hapo awali Naam.

Ningependa kusema ni swali mzuri ambao limeulizwa ya kuwa huwa naweka nenosiri salama vipi. Na ningependa kusema kama nenosiri inafaa ibakie pale tu. Si akuna njia nyingine ambao ninaweza kuifanyi ikue salama ila kuiacha tu ibakie pale.

Naam ni swali mzuri ambayo inaniuliza kama nimewai tembelea ziwa au mto. Ningependa kusema mahali ambapo huwa naishi zote ziko karibu. Kwa hivyo ningependa kusema zote nimezitembelea, nimetembea kwenye ziwa, nimetembea kwa mto, zote huwa nazifahamu.

Naam ni swali bora zaidi ambayo inauliza kama ni kuhusu mfanya biyashara bora zaidi na naweza kushiriki na nani katika biyashara. Ningependa kusema ningependa kushiriki na wafanya biyashara tofauti tofauti lakini kuna mfanya biyashara na ito Ariyafo. Ambayo ni wakihindi na ni mufanye biyashara na itiafora sana. Nae fanya kazi yake kwa bidii na anae fanya biyashara zake kwa makini. Ningependa kuelezea uwa na mpenda kwa sababu ya uwa ni anatia bidii sana na anajua mambo na biyashara ni mambo anayo ya enzi anayo ya penda na amekua kifanya kwa mda murefu na kitu cha ajabu ni kwamba alianza tu na kambu ni ndogo ya kukusanya, takataka, hadia lipofikia leo ni mfanyi biyashara, tajika sana. Na ningependa kueleza nacho kijifunza kwake ni kwamba. Kile muimu sana kwa maisha na katika ulingo biyashara ni ambacho kutumia wakati wako vizuri, kueka wafanyi kazi wako, katika halisawa, niposa wakupe, fahida inavyo paso. Na napo muangalia ua naona. Ni mutaza Anakua kio chijami ni mutaza mbora sana Wakuhigua. Na sisi ambao tunakua ama mimi ambae napenda kufanya biashara.

Ningependa kusema ya kwamba nilikuwa napenda sana kuhiga mifano ya wakubwa wangu, nikuwa napenda sana kucheza mchezo ya watoto ambao wakiwa wana umri mchanga wanapendelea sana kucheza na kushiriki.

Ningependa kusema jambo la ambalo inanifanya nifurahi zaidi ni ule wakati vitu vyote nilivyopanga mipangilio yangu ya siku inavyoingiana na jinsi mambo yanavyoenda nilivyokusudia ni jambo la ambao inanipa mshawasho na mtazamo bora katika jamii na ni jambo la ambalo linanipa furaha zaidi kuona mambo yameingiana ama yamezidi kuendelea kama nilivyopanga Naamu.

Naam, ningependa kusema ni hekima mingi nimepata kujifunza katika maisha, kuna hekima ya adabu, kuna hekima mingi za katika ulingo wa kibiashara, katika maswala tofauti tofauti, kule kutangamana na tabaka mbali mbali na nimepata kujifunza mambo ya muhimu na ya kutilia mkazo maishani ambayo. Ni yale ya kuwaheshimu wengine, kutangamana, kuwa na ushirikiano bora na kupenda kuwasaidia wengine kwa sababu ni jambo la kibinaadam, ni jambo ambalo linafaa kwa wote, kutilia maanani na kutilia mkazo, Naam.

Ningependa kusema niko na timu mingi ambazo ni huwa nazifuatilia, kuna timu ya Gormahia, kuna timu ya AFC Leopards, kuna timu ni mingi ambazo huwa nazifuatilia za michezo, zinaonipa mtazamo bora, zinaondoa mtazamo finyu katika maisha, nazidi kujifunza pia mengi kuhusiana na kule kutia fora na bidii kwa wale wachezaji kwenye uwanja, jambo ambalo linanipa mshawasho mpya.

Naam matumizi ya video katika mawasiliano ni jambo ambalo huwa nalifanya kadri ninavyoweza na jambo ambalo najipata nimeshulutishwa kulifanya Kwa sababu kazi zangu mingi zinahusiana kuzungumza na wengine kutumia mawasiliano yaki video.

Naam ni swali mzuri ningependa kutembelea mahali pa Vatican City ambayo kiongozi wa kanisa la katoliki huwa anakaa ni mahali pa historia ambao pameandikuwa kwa vitabu nyingi sana na ningependa kupatembelea.

Naam, ni kazi gani inayoidhamini zaidi? Ningependa kusema kazi ambao naifanya, ndiyo kazi ambao naithamini zaidi. Kazi ambao inanipa riziki yangu ya kila siku. Kazi ambao inahusiana na mitandao. Ni kazi ninayoidhamini, ni kazi ninayoipenda na ni kazi bora zaidi kwangu.

Ningependa kusema malengo ambayo niko nayo kwa kazi yangu ni malengo ya kujitegemea, kuipanua kazi yangu, kuiongeza ladha yake upate ni kazi ya kupendeza zaidi. Ningependa huwa naifurahia sana. Kwa hivyo malengo ni kuipanua zaidi naam.

Ningependa kusema kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kile kinywaji cha chai ni kwa sababu majani chai ya naponda karibu na mimi ni chai ni nakipenda na kwa sababu maziwa iko kwa hivo kutengeneza chai ni jambo rahisi kwangu napenda. Wakati sana wa asubuhi ndio nakinywa kile kinywaji na anayenielekeza kinywaji hiki ni yule yuko karibu na mimi kwa nyumba na napo kinywaji kile waninafurahia Napata wepesi katika mwili wangu.

Naam, huwa napenda kupigia picha. Kupiga picha ni jambo ambalo nalifurahia sana. Ni jambo inaweka matukio ya kila siku. Na kuyaweka mahali pema. Unaweza pata wakati ujao. Unaweza kuyakumbuka. Ni matukio yapi yaliotokea kwa kipindi kilicho pita. Kwa hivyo ni napenda sana kupiga picha.